Mazingira ya kazi ninayopendelea ni mahali ambapo ninaweza kuongea na wenzangu ambao tunaofanya kazi kuongea kwa kwa kuelewana kuweza kuelewana na wafanyikazi wenzangu na mahali ambapo ninaweza kuongea shida zangu ninazopitia kazini.

Ndiyo, huwa napenda chakula kitamu kwa sababu, chakula kitamu pia kinanipa, unapata chakula kitamu kina virutubishi vyote, unapata ikona vitamini ambayo itaweza kusaidia ku kukuza mwili na kuwa na afya njema, vyakula vitamu pia, vina ladha tamu.

Filamu ambazo ninapenda kuziangalia, napenda kuangalia filamu za vichekesho kwa sababu filamu za vichekesho vinanisaidia katika kusahau mambo yanayo nisumbua akilini au kichwani mwangu. Pia napenda filamu za kuonyesha historia ili niweze kujua historia ya dunia.